Shughuli inayonipendeza sana ni kuamka na kupikia marafiki zangu na familia yangu kupika kupanga nyumba au pia kuzifua nguo ama pia kurembesha nyumba na kujieka vipondozi tofauti tofauti. Kuvalia kuvaa nguo inayopendeza na kujipodoa na baadaye kwenda nje na marafki wangu kunywa kahawa.

Mimi hupenda kula chakula ambacho kitanipa nguvu na ambacho kitasababisha tumbo yangu kujaa ili usiku ninapo amka nisihisi njaa. Mimi hupenda kula ugali ambayo ndio inaweza kushikilia tumbo kwa muda mrefu hula ugali kwa kuku au pia kwa chokwa. Kwa sukuma wiki au pia kwa mayai mimi hupenda ugali sana inapoenda jioni kulala kwani mimi siwezi hisi njaa kwani tumbo huwa imejaa na pia ugali ni chakula ambacho hushika tumbo kwa muda mrefu na kusababisha mtu kutohisi njaa.

Mchezo ambao ni wa mpira wa besiboli mimi ni nilioushiriki mimi mwenyewe na pia kuuona. Niliuweza, ilikua ni katika kindato cha nne ambako tulikua ni timu mbili zilikuwa zina husika katika mchezo huo, timu ya ziwa amboseli na mlima kenya ambako timu ya amboseli ilikuwa ni timu nilioishiriki na pia nilioisimama nayo kabisa. Kitu cha ajabu ni kuwa nili niliingia kushiriki katika besiboli hiyo kwani niliingia kwa hiyo siku kwani kulipatikana mtu aliyegonjeka kwa hiyo siku ambayo mimi nilijitolea na nikaamua kuwa nitacheza hiyo kipande chake ili nimsimamie yeye niliweza kutia mbao nne kwa noti katika mchezo huo. Nimi nilivyo, tulivomaliza kucheza besiboli hiyo nilifurahi sana na kila mtu alinishangilia nikawa na furaha. Kwani nilisababisha wao kuibuka washindi na nilizawadiwa sana na kupewa zawadi tofauti tofauti. Ninapofikiria nakumbuka besiboli hiyo, wakati huo wa besiboli hiyo mimi hucheka na kufurahi kwani ina kumbukumbu ya vitu vinavyopendeza na vilivyofurahisha roho yangu.